Ninahisi, wasilisho ni jukumu muhimu lakini pia hunipa msisimko kidogo. Kabla ya kuanza, huwa najitayarisha vizuri kwa kupanga hoja zangu na kuelewa mada ninayawasilisha. Wakati wa mawasilisho, najitahidi kuzungumza kwa utulivu na kuangalia wasikilizaji ilikuwahusisha. Baada ya kumaliza, najisikia fahari, haswa, pale ninapoona ujumbe umeeleweka na maoni yaliyotolewa yananisaidia kuboresha zaidi uwezo wangu wa kuwasiliana.

Kwa ujumla, napenda wazo la kulima bustani ingawa sifanyi mara kwa mara. Napenda kuona mimea, ikikua na kutoa matokeo kwa sababu hunipahisia utulivu na kuridhika. Kulima bustani hunifundisha subra, uwajibikaji na umuhimu na kutunza mazingira. Hata hivyo, kama siwezi kulima kila siku na furahia kujifunza kuhusu bustani na kusaidia pale ni napopata nafasi.

Napendelea zaidi mahali pa kimia kwa sababu hunisaidia kufikiri vizuri na kufanya kazi kwa umakini. Katika mazingira ya kimia, ninaweza kupanga mawazo yangu, kusikiliza ninachokifanya na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunipa utulivu wa akili haswa baada ya siku yenye shughuli nyingi au kelele kwa wingi. Pia ingawa kelele zinaweza kufaa kwa burudani au sherehe kwa maisha ya kila siku na kazi kimia hunifanya nijisikie nipo sawa na nina udhibiti wa muda wangu.

Ndoto yangu kubwa ni kujijenga kita aluma, kuwa na kazi thabiti na kuishi maisha yenye utulivu na uhuru. Natamani kufikia kiwango ambacho naeza kufanya kazi ninayoipenda na pata kipato cha kutosha na ina uwezo kwa kujisaidia pamoja na kusaidia wengine. Pia ningependa kukuza ujuzi wangu, kujifunza mambo mapya na kuacha alama chanya kupitia kazi yangu. Ndoto hii inanipa mwelekeo, motisha ya kuendelea kujituma na kunifanya niwe na nidhamu katika maamuzi nina yofanya kila siku.

Mfereji wa TV ambao mimi naufuata zaidi ni citizen. Kwa sababu, una vipindi vinavyohusiana na maisha ya kila siku na habari muhimu. Napenda kuangalia taarifa zao za habari, vipindi vya brudani na tamthilia kama maria ambayo ilinivutia sana. Mfereji huu hunisaidia kuelewa yanayoendelea nchini na kunipa burudani bila kuchosha haswa baada ya siku ndefu ya kazi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wanaonizunguka na kusaidia pale ninapoweza. Mara nyingine, nashiriki michango, shughuli za kijamii au kusaidia jirani kwa ushauri na msada mdogo mdogo. Pia ninajitahidi kuwa na mawasiliano mazuri kuheshimu wengine na kuchangia mawazo yenye kujenga kwa sababu naamini hata matendo madogo yanaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii.

Ninasherekea sikukuu kwa kutumia muda na familia au marafiki wa karibu tukila pamoja na kushirikia mazungumzo. Mara nyingi napenda kupenda kupanga chakula maalum nyumbani au kutoka kula mahali tulivu ili kubadilisha mazingira. Pia hutumia muda kupumzika kutafakari mwaka uliopita na kuweka malengo mapya.

Nafanya mazoezi ya mwili siku kadhaa kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Si lazima yawe mazito kila siku, wakati mwingine ni kutembea kwa muda, mazoezi mepesi ya nyumbani, au kunyoosha mwili. Lengo langu ni kufanya mwili usiwemzito na kubaki na afya. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu, na kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Haswa mbio za kasi. Napenda kuangalia kwa sababu unaonyesha nidhamu, maandalizi na nguvu za akili pamoja na mwili. Inavutia kuona wanariadha wakijituma kwa miaka mingi kwa sekunde chache za mashindano. Kila mbio hunipa msisimuko, hunifundisha umuhimu wa mazoezi mara kwa mara na kunikumbusha kuwa bidii na utulivu huleta matokeo makubwa.

Nina jitunza kwa kupanga kazi zangu vizuri, kuweka malengo madogo na makubwa na kufanya kila jambo kwa umakini. Pia nina jitahidi kujifunza study mpya, kusoma na kujaribu mbinu tofauti ili kuboresha ujuzi wangu. Mara nyingine na pumzika au kufanya shugli zinazo nifanya nijisikie furaha ili akili na mwili wangu viwe tayari kwa kazi nyingine. Njiahizi hufanya nijisikie kuwa na udhabiti na kujiamini kabisa.

Asubuhi hii, nilianza kwa kuamka mapema, kufanya shughuli zangu za kawaida na halafu baadaye kujiandaa. Nilipomaliza kujiandaa, nilitandika kitanda changu, halafu nikaenda kunywa chai yangu ya maziwa. Baada ya hapo, nilipanga ratiba ya siku, kuangalia kazi na majukumu niliyokuwa nayo na kupanga muda wangu ili nifanikishe kila jambo kwa utaratibu. Pia nilitumia muda kidogo kupumzika na kujiandaa kisaikolojia kabla ya kuanza shughuli zangu za kazi na masomo.

Kazi yangu na masomo yangu yanahusiana na mawasiliano na utengenezaji wa maudhui ya kidijiti. Kila siku najifunza mbinu mpya za kuhariri video kupanga maudhui na kuelewa jinsi ya kushirikisha watu kwa njia yenye tija. Pia nashugulika na tafiti ndogo ndogo kupanga ratiba na kuhakikisha kazi zangu zinakamilika kwa wakati. Shughuli hizi zinanisaidia kukuza ujuzi wangu, kuendelea kujifunza na kujiweka tayari kwa changamoto mpya, kazini au masomoni.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa nguo nyepesi na za rangi nyepesi, kofia na miwani ya jua. Pia, najitahidi kukaa kwenye kivuli kadri inavyowezekana na kukunywa maji ya kutosha ili kuepuka kiu ama uchovu. Wakati mwingine, napunguza shughli nzito za nje wakati jua liko juu zaidi, ili mwili na akili zishaye utulivu na usalama. Njia hizi, hunisaidia kulinda afya yangu wakati wa jua kali.

Ninahakikisha afya yangu inabaki nzuri kwa kula chakula chenye lishe kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia najitunza kwa kupata usingizi wa kutosha kupumzika wakati wakati wa msongo wa mawazo na kuepuka tabia zisizofaa kama kula chakula kisicho na afya au kukaa muda mrefu bila kufanya mwendo. Hatua hizi husaidia mwili wangu na akili yangu kubaki kwenye hali nzuri kila siku.

Mimi napenda wanyama wa pole na wasiohatari. Haswa, paka na mbwa. Nawapenda kwa sababu ni rahisi kuishi na wao na pia wanaonyesha urafiki na wanaweza kuleta furaha nyumbani. Pia na wapenda kwa kuwa wanasaidia kupunguza msongo wa mawazo na huleta hisia ya ulinzi na urafiki karibu katika maisha ya kila siku.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na ninaweza kupata taarifa mpya kila wakati. Pia mtandaoni unaweza kufanya nichaguwe makala ninayoipenda, kulinganisha vyanzo na kufuatilia mambo yanayoendelea kwa wakati halisi. Hii inanisaidia kuwa na taarifa sahihi, kuamua kwa busara na kubaki na habari muhimu bila kulazimika kusoma gazeti la karatasi kila siku.

Uzoefu wa kazi ambao nimejifundisha zaidi kwangu ni kushugulika na changamoto na kufanya kazi katika timu. Nimejifunza jinsi ya kupanga muda, kushirikiana na wenzangu na kukabiliana na presha bila kuchemka. Pia kushindwa mara chache kunifundisha nidhamu, subira na umuhimu wa kujifunza kutokana kwa makosa yangu. Uzoefu huu umenisaidia kukuwa kitaaluma na kwa kuwa kubora zaidi katika kazi ni nazozifanya kila siku.

Hapana, sijawahi kujifunza kupiga gita. Ingawa napenda kusikiliza muziki, unaotumia gita, napendelea kuona jinsi wanavyopiga na jinsi midundo inavyoongezea hisia kwenye nyimbo. Labda, siku moja nitajaribu kujifunza, lakini kwa sasa napendelea kufurahia muziki, uliotengenezwa na gita na kuzingatia kuimba tu na kucheza kidogo kwa burudani.

Chakula ni nachopenda zaidi ni wali na samaki. Hasua ikiwa pamoja na mboga safi. Napenda kwa sababu ni chakula chenye lishe, kinanipa nguvu, na pia ni kitamu sana. Kikubwa ni napokikula. Mara nyingi napendelea chakula hiki kilichopikwa vizuri nyumbani kwa sababu hunipa furaha na utulivu wakati wakula. Na pia huchangia afya yangu kwa ujumla.

Kushirikiana na timu, ni nakikisha kila moja anaelewa jukumu lake na tunapanga kazi pamoja na wasikiliza wenzangu kutoa maoni yangu kwa uwazi na kusaidia pale panapoitajika. Pia, tunashirikiana kupunguza matatizo, kupanga ratiba na kufuatilia maendeleo ya kazi ili tukamilishe majukumu kwa wakati. Njia hii, ufanya timu ifanya kazi kwa ufanisi kila moja ajisikie dhamani yake.

Ninatumia zote. Wi-Fi na data ya simu kulingana na mahali nipo na mahitaji yangu. Wi-Fi ninatumia nyumbani na ofisini kwa sababu ni rahisi, haraka na haina gharama ya zaidi. Data ya simu naitumia nikitembea au pale Wi-Fi haipo. Ili kubaki kwa mawasiliano na kupata taarifa bila kukosa muda. Kwa hivyo kutumia zote unanisaidia kubaki au ufanisi na pia kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Utoto wangu nilipenda sana kucheza na marafiki, kuangalia vipindi vya televisheni na kusikiliza hadithi. Pia nilifurahia kuchora, kuimba na kujifunza mambo mapya shuleni. Shughuli hizi zilinifanya nijisikie huru, mwenye furaha na zilinisaidia kukuza ubunifu pamoja na kujiamini tangu nikiwa mdogo.

Na kunywa maji angalau glasi tano au sita kwa siku. Kulingana na shughuli ninazozifanya na joto la siku. Najitahidi kunywa maji mara kwa mara badala ya kwa wingi mara moja. Ili mwili wangu ubaki umejaa maji kushugulikia kiu na kudumisha afya nzuri. Hii hunisaidia ngozi, nguvu na akili kufanya kazi kwa ufanisi.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuonyesha heshima kwa wenzangu na kusikiliza mawazo yao. Nawezesha kushirikiana kwa kutoa nafasi ya kila mmoja kusema maoni yake kushirikiana katika kupanga kazi na kufanikisha malengo ya pamoja. Pia napenda kutoa msaada pale panapoitajika kushukuru jitihada za wengine na kuonyesha mfano mzuri wa nithamu au utayari. Jambo linaloongeza motisha na mshikamano katika timu.

Ninapopumzika kwa kufanya shughuli zinazoongeza utulivu kwa akili na mwili. Mara nyingi napenda kusoma vitabu, kusikiliza mziki na kuangalia filamu ili kuondoa mawazo mengi. Wakati mwngine, ninatumia muda wa kutembea au kukaa kwenye kivuli nje. Nikitazama mazingira ili akili yangu ipate utulivu. Pia napumzika kwa kupanga muda kidogo, wa kutafakari na kutulia bila kufanya lolote.

Chumba changu cha kulala ni tulivu na kimepangwa kwa mpangilio rahisi unaonifanya nijihisi huru. Kuna kitanda kabati la nguo na nafasi ndogo ya kuweka vitu muhimu. Napenda rangi nyepesi ukutani kwa sababu zinanipa utulivu na mwanga mzuri. Nachukua muda kuhakikisha chumba kiko kisafi na hakina vitu vingi kwa sababu hali hiyo hunisaidia kupumzika vizuri, kufikiri kwa utulivu na kupata usingizi mzuri kila siku.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri mahali penye utulivu, mandhari nzuri na tamaduni tofauti. Ningependa kuenda sehemu yenye bahari au mji wa kihistoria nipumzike. Nijifunze kuhusu maisha ya watu wa huko na kujaribu chakula chao. Likizo hiyo ingekua nafasi ya kupumzika akili, kujiondoa kwenye ratiba ya kila siku na kujirudisha upya. Pia nigependa kurekodi kumbukumbu kupiga picha na kurudi nikiwa na mawazo mapya na nguvu ya kuendelea kwa kazi zangu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kupanga muda wangu vizuri kabisa na kufanya maamuzi kwa haraka bila kuchanganyikiwa. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kuwasiliana na uazi na kueleweka kila wakati. Pamoja na kuwa na ustadi wa haraka kujifunza mambo mapya uwezo huu ungenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kushugulikia changamoto kwa urahisi na kuendelea kukua binafsi na kitaaluma kwa kila siku.

Ninapendelea mfumo wa simu wa iOS kwa sababu ni rahisi kutumia na una mpangilio ulio wazi. Ninaupenda kwa usalama wake, mwendo wake wa haraka na jinsi unavyofanya kazi vizuri na vifaa vingine. Pia napenda kuwa na apps zake zinafanya kazi kwa utulivu.

Ninaweka neno siri salama kwa kuchagua mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba na alama maalum. Pia sina neno moja kwa kila kaunti. Kila akaunti inaneno tofauti ili usalama uwe mkubwa zaidi. Maranyingi ninahifadhi maneno haya kwanjia salama kwenye programu ya usimamizi wa nywila ili niweze kuyapata haraka bila hatari ya kupoteza au kuibiwa.

Jukumu nalopenda zaidi, kazini ni lile linalonipa nafasi ya kuunda na kupanga maudhui kama kuhariri video au kupanga ratiba ya kazi. Napenda kwa sababu linanipa uhuru na ubunifu, kunifundisha nidhamu ya kazi na kuniruhusu kutumia ujuzi wangu kikamilifu. Pia linanifanya nisaidie ama nijisikie kuwa na mchango mkubwa katika timu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo rahisi yanayotujenga ukaribu. Mara nyingi, tunapenda kula pamoja kuzungumza kuhusu siku zetu na kushirikiana hadithi na vichekesho. Wakati mwingine, tunangalia televisheni, kusikiliza muziki au kutoka nje kidogo kubadilisha mazingira. Muda huu hunipa amani ya moyo, hunikumbusha umuhimu wa mshikamano.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni Apple kwa sababu bidhaa zake zinafanya kazi kwa utulivu na zina usalama mkubwa. Napenda jinsi wanavyoweka ubora mbele kuhakikisha vifaa vinakuwa rahisi kutumia na kufanana vizuri kati ya simu, kompyuta na vifaa vingine. Pia kampuni hii hutoa updates za mara kwa mara jambo linaloongezea ufanisi na kudumisha na uaminifu kwa watumiaji.

Mji wangu wa kuzaliwa ni Nairobi, na hadithi yake inajumuisha mchanganyiko wa historia, maendeleo na maisha ya kila siku. Nairobi ilianzishwa kama kituo cha Reli mwaka wa 1899, na baadae ikakua kuwa mji mkuu wa Kenya. Napenda jinsi mji unavyounganisha manthari ya kisasa na sehemu za kihistoria, kama Karen na Kariokoo. Pia maisha ya watu wake ni ya kipekee kutoka masoko yenye rangi na kelele hadi ofisi na biashara zinazofanya mji uwe na nguvu.

Somo la sayansi ninalopenda ni fizikia kwa sababu linanifundisha jinsi dunia inavyofanya kazi kwa hesabu, nguvu na michakato ya kiasili. Napenda kuelewa jinsi vitu vinavyoshirikiana kama mwendo, nishati na nguvu na jinsi inavyotumika katika maisha ya kila siku. Somo hili linanisaidia kufikiria kwa kina, kutatua matatizo na kunipa msingi mzuri wa kuelewa teknolojia na ujenzi wa dunia.

Ninatazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa sababu kuna aina mbalimbali za maudhui kutoka elimu hadi burudani. Napenda kutumia YouTube kupata mafunzo mapya, kuangalia filamu fupi au kusikiliza mziki. Pia ni rahisi kutafuta video ninazopenda kulingana na mawazo na kufuatilia vlog au vipindi ninavyo vutiwa navyo. Njia hii hufanya muda wangu wa mtandaoni uwe wa tija na burudani kwa wakati mmoja.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, haswa nikiwa nje na wakati wa jua kali. Kofia hunisaidia kujikinga na jua, kunifanya nijisikie huru, na pia huongeza mpangilio mzuri wa mavazi yangu. Wakati mwingine, naivaa kama sehemu ya mtindo wangu, haswa nikitoka au nikiwa na matembezi ya kawaida.

Ndiyo, nimewahi kununua tiketi za tukio mara kadhaa. Mara nyingi ni kwa ajili ya tamasha la muziki, michezo, au maonyesho ya sanaa. Kununua tiketi kunanisaidia kuhakikisha nafika mapema, nashiriki kikamilifu, na kuweza kupanga ratiba yangu vizuri ili nisipoteze tukio. Pia, hufanya uzoefu kuwa na furaha zaidi kwani najua kila kitu kimepangwa na hakuna usumbufu.

Napenda keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha tamu na inafaa kwa sherehe au wakati wa kufurahia chai. Keki hii unipa furaha mara moja ninapokula kipande na pia inachangia kumbukumbu nzuri za kusherekea siku maalum. Mara nyingine napenda pia kujaribu keki nyingine kama vanilla au karoti. Lakini chokoleti ndiyo ninayopenda zaidi kwa sababu ya ladha na uraisi wake.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Things Fall Apart cha Chinua Achebe kwa sababu kinafafanua maisha, tamaduni na changamato za jamii ya kiafrika kwa njia ya kina na yenye kufundisha. Hadithi yake inanikumbusha umuhimu wa historia na maadili na jinsi maamuzi ya wahusika yanavyokuwa ya kuathiri maisha yao. Pia naipenda jinsi maneno yanavyopangwa kwa uangalifu jambo linalofanya kusoma kitabu hiki kuwa furaha na changamoto kwa wakati mmoja.

Kitendo cha wema nilichokifanya ni kusaidia jirani yangu aliekua na shida ya kubeba mzigo nyumbani. Nilimsaidia bila kutarajia malipo yoyote na kuona furaha usoni mwake ilinifanya nijisikie vizuri pia. Kitendo hiki, kilinifundisha umuhimu wa kusaidia wengine kushirikiana na kuonyesha huruma jambo linalonifurahisha na kuimarisha uhusiano mzuri katika jamii.

Chumba ni nachokipenda nyumbani ni sebule kwa sababu ni mahali ambapo familia na wageni wanakusanyika, kinanafasi nzuri ya kukaa, viti vya faraja na mara nyingi kuna televisheni au mziki unaotufanya tufurahi. Napenda jinsi sebule inavyo kuwa ya wazi, safi na yenye mwanga mzuri. Kwani inafanya mahusiano ya familia kuwa bora, inraisisha mazungumzo na kufanya nishirikiane na wengine kwa utulivu na furaha.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika kidogo kwa kunywa maji au chai, kuzungumza na wenzangu kwa urahisi na kutembea kidogo ili kuondoa uchovu wa mwili. Pia, mara nyingine napenda kutumia muda huo kupanga mawazo yangu kuangalia kazi zilizobaki au kusikiliza mziki mdogo ili akili yangu ipate utulivu.

Mchezaji ninaempenda mimi ni Lionel Messi kwa sababu anastadi za ajabu, nidhamu na kuonyesha bidii kubwa kwenye uwanja. Napenda jinsi anavyocheza kwa urahisi na pia kwa ustadi mkubwa. Akishiriki wachezaje wenzake na kufanikisha timu. Kuangalia Messi akicheza kunanifanya nifurahi, kunipa msisimuko na kunifundisha umuhimu wa mazoezi uvumilivu na kuendelea kuboresha stadi zangu kila siku.

Napinga picha marakadhaa kwa wiki kulingana na mda wangu na shuguli zinazo fanyika. Mara nyingi napinga picha wakati wa safari, hafla za familia au tukio lelote lililo na kumbukumbu muhimu. Pia napenda kutumia picha kama njia ya kuunda kumbukumbu kushiriki matukio na marafiki na kujifunza study za upigaji picha ili kuboresha ubaunifu wangu.

Lahasha, sijawahi kufanya yoga. Ingawa napenda wazo la kufanya mazoezi yanayo ongeza utulivu wa akili na mwili. Napenda kuangalia video na hadithi za watu wanaofanya yoga na jinsi inavyo saidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mwili. Labda siku moja nitajaribu kufanya yoga ili kuona faida zake kwa afya na utulivu wa akili.

Ningependa kutembelea mji nchini Turkey, haswa Istanbul, kwa sababu una historia ndefu, tamaduni tofauti na mandhari ya kipekee. Napenda kuona majengo ya kihistoria, masoko ya rangi na kelele, na pia kujaribu chakula cha asili, cha eneo hilo. Kutembelea mji huu kungekua fursa ya kujifunza kupiga picha na kupata uzoefu wa kipekee wa maisha kila siku katika nchi yenye utamaduni wa kipekee.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa uwazi na heshima. Mara nyingi tunatumia mazungumuzo ya ana kwa ana, ujumbe mfupi au simu pale panapoitajika. Najitahidi kusikiliza maoni yao kutoa maelezo ya wazi na kushirikiana kwenye kazi ili kufanikisha malengo ya timu. Pia ninahakikisha kuna mawasiliano ya mara kwa mara ila kila moja ajisikie anahusiana na timu na kila jambo linaenda kwa mpangilio.

Timu ambayo naifuata ni timu ya AFC Leopards kwa sababu inahistoria ndefu na mashambiki wengi wa dhati. Napenda kuangalia mechi zao kwa sababu kila mchezo unamsisimuko na ushindani mkubwa. Pia kuangalia timu hii inanifundisha umuhimu kushirikiana, uvumilivu na kushiriki matumaini. Kwani licha ya changamoto wanapambana kila wakati na kujaribu kufanikisha ushindi.

Ninapo ongeza uzalishaji wangu kwanza napanga ratiba ya kazi na kuweka malengo madogo yanayoweza kufanikishwa. Najaribu kuepuka usumbufu kutumia zana za dijiti kusaidia kupanga kazi na kushughulikia mambo au jambo moja kwa wakati badala ya kufanya mambo mengi kwa pamoja. Pia nina pumzika kidogo kati ya kazi ili akili na mwili vipate nguvu na kuzingatia kuendelea kujifanya mbinu mpya na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Shughuli za wikendi napenda kuzipanga ili kupumzika na kufurahia muda wa bure. Mara nyingi napenda kwenda shopping, kula nje na familia au marafiki na kutembea kidogo kuangalia filamu. Wakati mwingine napenda kutumia muda nyumbani, kusoma kusikiliza mziki au kupanga ratiba ya wiki ijayo. Shuguli hizi hufanya nipate utulivu, niongeze nguvu na nijisikie tayari kwa kazi na masomo baada ya wikendi.

Utaratibu wangu wa jioni unaanza kwa kupumzika kidogo baada ya kazi au masomo. Kisha kuangalia majukumu niliyokuwa nayo siku hiyo na kupanga ya kesho. Mara nyingine napenda kunywa chai ya maziwa au chakula kidogo. Kisha kufanya shughuli za kawaida kama kusoma, kusikiliza muziki au kuandaa vitu vya nyumbani alafu baadae kuoga. Kabla ya kulala napumuzika kidogo kuangalia simu au kompyuta kwa habari muhimu na kisha kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha na kuanza siku mpya kwa nguvu.

Mwezi ninaupenda zaidi ni mwezi wa Julai kwa sababu ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Napenda kwa sababu unaniletea furaha, sherehe ndogo na kubwa na ni wakati wakukumbuka mafanikio ya mwaka uliopita. Pia ni mwezi mzuri wakupanga shughuli na furaha kwa kutumia muda na familia na marafiki. Jambo linalolifanya nijisikie furaha na shukrani kwa maisha yangu zaidi ni pale ambapo ninapopanga safari yangu ya kuenda nje ya nchi.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo linanivutia kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi, kutumia ubunifu wangu na kujijenga kifedha. Ningependa kuanzisha biashara inayohusiana na ujuzi wangu. Haswa katika maudhui ya kidijiti au huduma za ubunifu. Ingawa bado ninajifunza na kujiandaa, wazo la kua na biashara yangu linanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kujipanga maisha yangu ya baadaye.

Ndiyo ninavaa saa kila siku kwa sababu hunisaidia kufuatilia muda na kupanga shuguli zangu vizuri. Pia hunipa mtindo wa kawaida na kunifanya nijisikie kuwa makini na ratiba yangu. Kwa wakati mmoja ni zana ya kufuatilia kazi na wakati mwingine ni sehemu ya mavazi yangu ya kila siku.

Ninapenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Kupitia kutazama naweza kufurahia ushindani, mbinu za wachezaji na msisimko wa mchezo bila shinikizo la kushiriki mwenyewe. Pia, hunipa nafasi ya kupumzika, kufuatilia timu na wachezaji ninaowapenda na kushiriki mazungumzo ya michezo na marafiki zangu ambao naona na wao.

Ninahisi tathmini za kazi ni muhimu kwa sababu husaidia kujua ni wapi, ninaendelea vizuri na wapi, ninahitaji kuboresha. Wakati mwigine, ni changamoto kidogo, lakini hupatia mwongozo wa kuboresha stadi zangu na kuongeza tija kazini. Pia, kupewa maoni, kunanisaidia kuendelea kujifunza, kuongeza nidhamu na kufanya kazi kwa ubora zaidi kila siku.

Napendelea sana kitanda kizuri, kinachotoa faraja na msaada mzuri kwa mwili. Kitanda kizuri hunisaidia kulala vizuri, kupumzika na kuaka nikiwa na nguvu za kuendelea na shughuli za siku. Kwa hivyo, faraja na ubora wa kitanda ni muhimu zaidi kuliko kuwa kigumu au kirahisi. Kwani usingizi mzuri unadhiri afya na ufanisi wa kila siku.

Kumbukumbu yangu ya utotoni ninayoikumbuka zaidi ni ile nilipokuwa nikicheza na marafiki na majirani na familia karibu na nyumbani. Tulipenda kucheza michezo rahisi, kusikiliza hadithi na kushiriki vichekesho. Kumbukumbu hizi zinanifanya nijisikie furaha, huru na ziliunda urafiki mzuri na wengine. Pia zilinifundisha kushirikiana uvumilivu na jinsi ya kufurahia mambo madogo madogo ambayo bado ninaoya enzi. Hadi Sasa.

Kinywaji ni nacho kipenda zaidi ni chai ya maziwa kwa sababu inanipa utulivu na faraja, haswa asubuhi au jioni. Napenda ladha yake iliyo laini na joto lake ambalo hunisaidia kuanza au kumaliza siku vizuri. Chai ya maziwa pia hunipa muda wa kupumzika, kufikiri na kupanga mambo yangu kwa utaratibu.

Napenda sanaa ya kisasa na ile ya jadi pia. Haswa, michoro au uchoraji wa rangi. Napenda kuona jinsi wasanii wanavyowakilisha hisia, historia na mandhari ya kila siku kwa njia ya kipekee. Sanaa hii hunipa msisimuko hunifundisha ubunifu kunifanya nifikiri zaidi kuhusu maisha na mazingira yangu. Pia kuangalia au kushiriki katika sanaa inanipa utulivu na furaha wakati wa bure.

Ndiyo, napenda kuenda baharini kwa sababu inanipa utulivu wa akili na mapumziko ya kweli. Napenda kusikiza upepo wa bahari, kutazama mawimbi na kutembea ufukweni bila haraka. Pwani, hunisaidia kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kujiondoa kwenye msongo wa maisha na pia mawazo ya kila siku. Pia, napenda kupiga picha, kula chakula cha baharini na kutumia muda huo, kujifundisha upya na pia kabla ya kurudi kwenye ratiba ya kawaida.

Ndiyo, ninaishi mahali nilipozaliwa, Nairobi. Kuishi hapa, kuna nifanya nijisikie nyumbani kwa sababu nimezoea mazingira, watu na maisha ya kila siku ya mji. Pia, inanirahisishia kuendelea na kazi na mahusiano yangu kwa sababu ninaelewa mji vizuri na ninakumbukumbu nyingi zinazounguanisha hapa.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kutumia maneno siri, imara na tofauti kwa kila akaunti. Pamoja na kuwasha uthibitishaji na hatua mbili pale inapowezekana. Pia nahakikisha vifaa vyangu vina sasisho za mara kwa mara na programu za usalama ili kufunga mianya ya hatari. Na kuwa makini na baruapepe viungu au ujumbe usioeleweka na siwekelei kufungua chochote bila kuhakikisha kwamba. Chanzo chake kiko sawa na salama.

Mafanikio ninayoyadhamini binafsi kazini ni pale nilipoweza kumaliza mradi mgumu kwa muda uliopangwa na kwa ubora mzuri. Juhudi hizo zilinisaidia kujenga heshima kwa wenzangu na pia kwa kiongozi wangu. Na pia, zilinisaidia kujiamini zaidi katika stadi zangu. Mafanikio haya yamenifundisha umuhimu wa nidhamu, kupanga kazi kwa makini, na kushirikiana na wengine ili kufanikisha majengo ya pamoja.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu, safi na yalio na mpangilio mzuri. Napenda pale kila mtu anapoheshimiana kushirikiana na kuwa na uwazi kwa mawasiliano. Mazingira haya hufanya kazi kuwa yenye tija, kunisaidia kuzingatia majukumu yangu vizuri na kunifanya nijisikie vizuri kiakili na kimwili.

Napenda kufanya kazi na wengine, haswa pale tunaposhirikiana kama timu yenye lengo moja. Kufanya kazi pamoja, hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo, kujifunza kutoka kwa wengine na kutatua changamoto kwa haraka. Pia, hujenga uhusiano mzuri kazini na kufanya kazi iwe na motisha zaidi. Hata hivyo, kuna wakati napenda kufanya kazi peke yangu, ili kuzingatia jambo moja kwa utulivu, haswa kazi zinazoitaji umakini mkubwa.

Ninapoanza kazi, jambo la kwanza nafanya ni kukagua ratiba yangu ya majukumu ya siku hiyo, na angalia ni kazi gani na inafaa kuipatia kipa umbele na ipi inaweza kusubiri. Kisha napanga mpangilio wa kuzifanya, baada ya hapo nahakikisha vifaa vyangu viko tayari kama kompyuta na taarifa muhimu. Ili nisipoteze muda katikati, hatua hii hunisaidia kuanza kazi na kwa utulivu umakini na kuelekea kwenye njia inayofaa.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni ile iliyokuwa na maana ya kihisia kuliko thamani ya pesa. Ilikuwa zawadi niliyopata kutoka kwa mtu wakaribu ilinionyesha kuwa ananijali na ananielewa. Zawadi hiyo ilinifanya nijisikia kuthaminiwa na kukumbukwa. Na kila ninapoyiona hunikumbusha uhusiano mzuri na kumbukumbu ya wakati huo.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kupunguza kazi ya maisha, ya kawaida na kujipa muda wa kupumzika. Napenda kusafiri au kubadilisha mazingira. Hata kama ni matembezi mafupi, ili akili ipate nafasi ya kupumua. Pia, natumia muda huu kujifunza vitu vipya kwa utulivu, kusoma, kusikiliza muziki au kupanga malengo mapya ya maisha na kazi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya manukato. Manukato yenye harufu ya upole na usafi. Napenda manukato ambayo hayana makali au ukali mwingi lakini yanaacha harufu ya kuvutia na kudumu. Harufu nzuri hunifanya nijisikie nadhifu, kujiamini na kunipa hali nzuri ya siku mzima. Pia huniacha na kumbu kumbu nzuri kwa sababu harufu mara nyingi huambatana na hisia na matukio fulani maishani.

Ndiyo ninajiona kama mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria mawazo mapya na kuyabadilisha kuwa kitu kinachoonekana au kinachotumika. Ubunifu wangu hujitokeza katika kazi ninazofanya, haswa pale ninapopanga maudhui, kutatua changamoto, au kutafuta njia tofauti za kufanya jambo lile lile. Napenda kujaribu mbinu mpya, kujifunza, kutoka kwa wengine na kuboresha kile kinachokifanya awali. Ubunifu hunisaidia kujieleza, kunifanya nijisikie huru na kunipa motisha na kuendelea kukua binafsi na kitaaluma.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Hii unisaidia kujifunza ladha tofauti na tamaduni za watu. Najaribu pole pole nikipenda huongeza kwenye orodha ya vyakula ninavyokula mara kwa mara na pia mara nyingi najaribu kujipikia nyumbani na kujifunza na kuelewa zaidi mbona hao watu ama hizo tamaduni zao wanakula chakula ambacho kinakaa hivi.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia za pamoja na rahisi. Tunaposhinda au kufanikisha mradi, tunapanga muda wa kushirikiana kama kula pamoja na kuzungumza kuhusu kilichofanikishwa. Pia napenda kutoa pongezi kwa kila mshiriki wa timu, kushirikisha furaha na shukrani. Sherehe hizi hufanya kila mmoja ajisikie kuthaminiwa, kuimarisha mshikamano na kutoa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi siku za baadaye.

Mfanyibiashara bora zaidi ni naemheshimu ni yule anaeweka nidhamu, ubunifu na uadilifu katika kila jambo analolifanya. Yule mfanyibiashara anaejua kusikiliza watejawake, kuelewa mahitaji yao na kutoa bidhaa na huduma bora. Pia ana uwezo wakupanga vizuri, kushirikiana natimu na kushghulikia changamoto bila kuchanganyikiwa. Mfanyibiashara bora, situ anayeingiza pesa, bali anayeunda mazingira mazuri ya kazi kuelimisha wengine na kuacha ala manzuri katika jamii.

Ningependa kwenda Turkey, nchi hii inanivutia kwa sababu inaunganisha historia, utamaduni na maisha ya kisasa. Ningependa kutembelea Instabul kuona majengo ya kale kama Hagia Sophia na blue Mosque. Pia ningependa kuonja chakula chao, haswaa, kebab na baklava. Turkey ina mandhali nzuri kama Kapadocia, yenye maputo ya hewa moto. Ningefurahia kujifunza historia yao na kuona jinsi Asia na ulaya zinavyokutana sehemu moja. Safari hiyo ingenipa uzoefu mpya na mtazamo mpana wa dunia.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu unanifanya nijisikie vizuri bila kuwa mkali, sana au kuumiza macho. Mwanga wa aina hii hunisaidia kuona vizuri, kufanya kazi na kusoma kwa urahisi. Na pia hunipa hali ya utulivu ndani ya chumba. Pia unachangia mazingira kuwa mazuri na yenye raha. Na unisaidia kuzingatia shugli zangu bila kuchosha au kuathiri usingizi wakati wa usiku.

Ninasomea habari mtandaoni kwenye tovuti mbalimbali zinazoaminika kama BBC, CNN na chombo au vyombo vya habari vya Kenya kama Daily Nation au The Standard. Napenda kusoma makala za habari za kisiasa, kiuchumi na burudani. Pia ninatumia mitandao ya kijamii kama Twitter kupata taarifa za haraka lakini kila mara ninahakikisha habari hizo zinatoka kwenye vyanzo vinavyoaminika. Njia hii, hufanya niwe na taarifa za sasa na kuendelea kuwa makini na mabadiliko ya dunia.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale usimamizi wa mda wakupanga kazi kwa ufanisi. Mafunzo hayo ya menisaidia kuelewa jinsi ya kweka vipa umbele kushigulikia kazi nyingi bila kuchanganyikiwa na kutumia zana za kidijiti kufanikisha majukumu. Pia ya menifundisha jinsi ya kushirikiana na wengine kuzingatia ubora na kuboresha stadi zangu kwa kila siku. Kwa hivyo, mafanikio yangu kazini mengi ya natokana na mafunzo haya na jinzi ni navyotumia katika shughuli zangu za kila siku.

Nafanya marafiki wapya kwa kuanza mazungumuzo rahisi, nasalimia kwanza, ninauliza maswali ya kawaida kuhuzu kazi au maslahi, nasikiza kwa makini pia, na naonyesha heshima na uwazi, nashiriki shughuli za pamoja kama kazi, mazoezi au matukio ya kijamii. Ninadumisha mawasiliano kwa ujumbe au kwa kukana tena, uaminifu hujengwa taratibu.